Unafanya nini kushirikiana na timu? Kiukweli ni mambo mengi ambayo mtu unatakiwa uzingatie unaposhirikiana na timu. Kwa sababu timu huwa na tofauti na kikundi. Unajua eh, kwenye timu tukipoteza, tumepoteza wote. Kwa maana hiyo ushirikiano unakuwa wa hali ya juu juu sana. Kwa hiyo inabidi ujiangalie unachokifanya kuchangia katika timu yako kupata matokeo yaliyo chanya. Unaweza ukachangia mambo mengi kupambana kuweza kuisaidia timu yako. Namba moja hakikisha kwanza una moyo wa kujitoa na kujituma kwa ajili ya timu yako. Namba mbili kuweka ubunifu. Usikubali tu jambo likapita tu kizembezembe kwa sababu basi mmoja amesema hapana, fanya kwa mapenzi. Lakini namba tatu kupenda kujifunza kutoka kwa wenzio. Ili timu yenu iweze kukua. Namba nne inabidi upende sana kuwaelewa wenzio. Ambao mpo kwenye timu moja ni watu wa aina gani, wanapenda kufanya vitu gani. Ni nini maana hiyo kitu inakusaidia sana sana sana katika kujijenga. Ni hayo tu.

Unashughulikia vipi muda kazini? Kuna namna nyingi za kushughulikia muda kazini ikiwa moja wapo ni kuhakikisha kwamba unapangilia panga mpangilio mzuri wa kazi unakigawanya ili kuweza kutunza muda na kutokupoteza, sasa kuna namna nyingi za kupangilia kwanza inabidi ujue kazi ipi ni muhimu, ipi siyo muhimu ipi ni ya lazima ipi siyo ya lazima kwa namna hiyo kwanza.